Ndio, ninatumia video kwa mawasiliano na kwa mtazamo wangu ni mojawapo ya njia bora na zenye ufanisi mkubwa katika kuwasiliana na watu wengine hasa katika ulimwengu wa sasa, unaendeshwa na teknolojia. Mawasiliano ya video hunipa fursa ya kuona uso wa mtu ninayezungumza naye, kutambua hisia zake, lugha ya mwili na hata mabadiliko madogo ya sauti ambayo mara nyingi hupotea katika mawasiliano ya maandishi au hata simu ya sauti. Hili hunisaidia kuelewa ujumbe wa kina zaidi na kuepuka tafsiri potovu ambazo mara nyingi hutokea tunapotegemea maandishi pekee. Kwa mfano, unapozungumza na mtu kwa maandishi huwezi kujua kama anatania, ana hasira au anazungumza kwa uzito. Lakini kwa video, mambo haya hujitokeza wazi kabisa. Pia ninatumia video sana kwa mawasiliano ya kielimu na kikazi katika masomo au mijadala ya kitaaluma mawasiliano ya video hunifanya nijisikie kama nipo darasani au katika mkutano halisi Naona ni rahisi kuuliza maswali, kushiriki mawazo yangu na kufuatilia maelezo kwa sababu kuna mwingiliano wa ana kwa ana Hata kama ni kupitia screeni na kwa upande wa kazi au miradi ya pamoja video hunisaidia sana katika kupanga, kujadili matatizo na kufanya maamuzi haraka Badala ya kubadilisha na ujumbe mrefu usioisha kikao kifupi cha video kinaweza kutatua jambo kwa dakika chache tu Kwa maoni yangu, mtu anayepuuza matumizi ya video katika mazingira ya kazi ya kisasa anajichelewesha kimwenyewe Kwa upande wa mawasilianonya kijamii video ya inisaidia kudumisha uhusiano na marafiki na familia Hasa wale walio mbali nami kijiografia kuona sura ya mtu tabasamu lake au hata mazingira aliyopo hunipa hisia ya ukaribu ambayo simu ya kawaida haiwezi kutoa inanifanya nihisi kama tuko pamoja hata kama tupo katika nchi au miji tofauti Hii ni muhimu sana kwangu kwa sababu inaongeza mshikamano na kupunguza hisia za upweke Kwa kweli naamini video yamebadilisha kabisa maana kuwa karibu katika enzi hii ya kidigitalia Hata hivyo ninatambua pia kuwa matumizi ya video yanahitaji nidhamu na mipaka Si kila mawasiliano yanahitaji video kuna wakati ujumbe mfupi wa maandishi au simu ya kawaida inatosha Lakini pale inapohitajika maelewano ya kina, mjadala mzito au kuimarisha uhusiano video huwa chaguo langu la kwanza Kwa ujumla, ninadhani sana mawasiliano ya video kwa sababu ni ya moja kwa moja yenye uwazi na huokoa muda Kwa mtazamo wangu video si anasa tena, ni hitaji la msingi katika mawasiliano ya kisasa na ndiyo maana nimeendelea kuitumia mara kwa mara katika nyanja mbalimbali za maisha yangu Naam.

Wakati umeme unapokatika, huwa siichukulii kama jambo kubwa sana kwa sababu, tayari nimezoea hali hiyo Kitu cha kwanza kabisa ninachofanya ni kuangalia kama simu yangu inachaji ya kutosha kama iko sawa mara mingi, huanza kwa kucheza michezo kwenye simu michezo hunisidia kupitisha muda haraka na kunifanya nisifikirie sana kuhusu kukatika kwa meme Wakati mwingine, nachagua michezo inayohitaji umakini zaidi na wakati mwingi michezo ya kawaida tu ya kujiburudisha kutegemea na hali ya mwoyo wangu Baada ya hapo, huwa napenda kwasiliana na marafiki zangu Naweza kuwapigia simu au kuwasiliana nao kupitia ujumbe Hasa kama nao pia wamekumbwa na hali hiyo ya kukatika kwa umeme Mara nyingi mazungumzo hayo huwa ya kuchekesha tukishirikiana nao mawazo au hadithi za siku Wakati mwingine hata kupanga mambo ya kufanya badaye umeme kirudi Mazungunzo haya hunisaidia kujisikia karibu na watu na pia hunipa hali ya utulivu kwa sababu si hisi kama niko peke yangu kama kukatika kumeme kuna chukua muda mrefu, huwa naona ni fursa nzuri ya kutoka nje kidogo naenda kutembea karibu na nyumbani au sehemu iliyo wazi kidogo kutembea hunisaidia kufikiria kupunguza mawazo na pia kunifanya nijisikie nikiwa huru zaidi Wakati huo huwa naweza kutazama mazingira kuangalia watu wengine wanaendelea na shuguli zao yao hata kukutana na majirani na kubadilishana maneno machache Wakati mwingine kutembea huku hunipa mawazo mapya au kunifanya nipumzike kia akili nikiwa mbali kidogo na vifaa vya umeme najikuta nikitafakari kuhusu siku yangu, mipango yangu ama mambo ninayotaka kuboresha maishani Hali hii inanisaidia kuona kwamba ukatika kwa umeme si hasara kila wakati Bali pia inaweza kuwa nafasi ya kupunzika au kujipanga upya Pia mara nyingine mimi kusoma vitabu vya hadithi ili kupitisha wakati Kwa ujumla ninapojikuta umeme umekatika hujitahidi kutumia muda huo kwa njia chanya kucheza michezo ya simu, kuongea na marafiki na kutembea kunisaidia kundelea au siku yangu iwe bora bila msongwo wa mawazo, hatimaye ninangoja kwa utulivu hadi umeme urudi nikiwa tayari kwendelea na shuguli zangu za kaweda nikiwa nahisia nzuri zaidi.

Ndiyo, nawafahamu majirani zangu na kwa maoni yangu hili ni jambo muhimu sana katika maisha ya kila siku. Kuishi mahali na kuwajua watu wanaokuzunguka hunileta utulivu, usalama na hisia ya kuwa sehemu ya jamii halisi. Mimi binafsi, nimejitahidi kuwajua majirani zangu, hatua kwa hatua. Si wa kulazimisha urafiki bali kwa mawasiliano ya kawaida kama kusalimiana, kuzungumza mara chache. Au kusaidiana pale inapobidi Hii imenisaidia kuelewa tabia zao, ratiba zao na hata mipaka yao Jambo ambalo ni muhimu sana ili kuepuka migongano isiyo ya lazima Kuna majirani ninawafahamu vizuri zaidi kwa sababu tunakutana mara kwa mara Labda asubuhi au jioni na mazungumzo yetu yamekuwa yakijengwa taratibu kwa heshima na kuaminiana. Kwa mtazamo wangu, kuwajua majirani hakumaanishi lazima muwe marafiki wakubwa au muwe mnakaa pamoja kila wakati inatosha tu kwa kuelewa wa msingi, kujua nani anaishi wapi na familia au la. Na jinsi ya kuwasiliana naye endapo kuna dharura Kwa mfano, nikiona jambo lisilo la kawaida nyumbani kwa jirani kama kelele zisizo za kawaida au hatari fulani najua ni nani wakumjulisha au namna ya kuchukua hatua. Vivyo hivyo, wao pia wanaweza kunisaidia pale ninapohitaji. Hili linajenga aina fulani ya mshikamano ambao hauhitaji maneno mengi bali vitendo na heshima ya pamoja. Ninaamini kwa nguvu zote kwamba jamii nyingi zina matatizo kwa sababu watu hawajui majirani zao. Kila mtu anaishi kivyake, anajifungia na hajali kinachendelea upande wa pili wa ukuta. Huo ni mtazamo mbaya. Mimi nimechagua kuwa tofauti kwa sababu najua kuwa siku moja nitahitaji msaada na siku nyingine nitakua mimi wa kusaidiana. Kuwajua majirani kunanifanya nijiskie salama zaidi, hasa ninapokuwa safarini au ninaporejea nyumbani usiku. Unapojua kuna watu wanaokutambua na kukujali hata kidogo, unapata amani ya akili. Pia, kuwajua majirani zangu hunisaidia kujifunza mambo mbali mbali. Kila mtu ana historia yake, mtazama wake wa maisha na uzoefu wake Kupitia mazungumzo madogo madogo Nimepata ushauri, taarifa muhimu na wakati mwingine hata mitazamo mipya ya maisha Sio kila jirani ni mtu rahisi au mwenye tabia nzuri Lakini hata hilo ni somo Unajifunza jinsi ya kushughulikia watu wa aina tofauti bila kuleta migogoro. Huo ni ujuzi muhimu sana katika maisha ya mtu mzima. Kwa ujumla, ndiyo nawafahamu majirani zangu na ninaona hilo kama faida kubwa kwangu. Siwezi kusema nawajua wote kwa undani sana, lakini nawajua kwa kutosha kuishi nao kwa amani, heshima na ushirikiano. Kwa maoni yangu, huu ndio msingi wa maisha mazuri ya kijamii. Si kuwa na watu wengi karibu bali kuwa na uhusiano mzuri na wale walio karibu nawe kimazingira. Hilo ndilo nimechagua na naamini ni uamuzi sahihi wa kwangu.